Kazi yangu na maisha binafsi vinaingiliana kwa asilimia moja au nyingine kwa saabu nakaa peke yangu. Ila huwa mala nyingi kazi inaingiria maisha yangu binafsi. Sana sana sikuza kazi kwanza juma tatu mpaka ijumaa. Kwa saabu mimi kazi yangu kuna wakati nachelewa kutoka ofisini mala nyingi nachelewa kutoka ofisini kwa mpaka nikifika nyumbani. Bali unakuta kuna kazi zingine ambazo zinatakiwa kesho zikusanywe kwa bali unakiru ujimani pia nafanya kazi lakini kuna wakati na baransi maisha angu wa kujipumzisha kutoingiriana kazi za ofisi ni pia.